Mabadiliko ni sehemu ya kazi na lazima tuyakubali, kwahivyo ninapopata mabadiliko kazini nahakikisha kwamba nimejitambulisha na kile ambacho kinahitajika na baada ya utambulisho huo nashirikiana na wenzangu ili kuhakikisha kwamba tumeweza kubadilika na mawazo yetu yanawiana na yanayotakikana kazini.

Mazingira ya kazi yanakua sawa, hasaa mahali ama wakati ambapo unaruhusiwa kufanya kazi kivyako. Unajua wakati mwingine unapo pata watu wanakuelekeza kila wakati hauna wakati wako wa kipekee kufanya kazi inakua shida. Jambo lingine ni wakati ambapo unaheshimiana na wafanyi kazi wenzako. Ninapo shirikiana na wengine, ninahisi kwamba mazingira yako sawa, pale ambapo wengine wananiheshimu. Wakati mwingine mazingira ya kazi ukiweza, maoni yako yakiweza kuchukuliwa. Si kwamba kila mtu mwingine ndiye anayesema kile kitakacho fanyika. Kwa wewe binafsi maoni yako yakichukuliwa. Jambo hili linafanya mazingira ya kazi yako kuwa sawa. Jambo lingine ni mahali ambapo hakuna kelele, ambapo unaruhusiwa kufanya kazi vizuri. Mazingira kama haya wanawezesha mtu kufanya kazi vizuri. Jambo lingine mazingira haya naam hayana chuki na mambo mengine mvutano. Mambo ambayo yanafanya wafanyi kazi wengine wanafanya. Inafanya mazingira haya kutovutia. Ili kazi iweze kuwa kivutio. Lazima kuweze kuwa kila mtu anaheshimu mwenzake. Hakuna kelele na kama kuna shida yoyote inasuluhishwa pasi na vurugu. Kukiwa na vurugu, kazi haifanyiki.

Nimesafiri nchi kadhaa, lakini mahali ambapo nimesafiri zaidi nikaona pakiwa pazuri, ni sehemu ya Brazil kule msitu wa Amazon na, niliweza kukaa hapo kwa muda wa wiki mbili na nikafurahia sana. Kwangu napenda kusafiri sehemu ambazo naweza tangamana na mazingira halisia. Kwa hivyo, kuenda kwangu Brazil kulifanya niweze kutangamana na ile natural rainforest, na nikafurahia sana maana msitu wenyewe na mandhari ambayo yako pale ni mandhari halisia, niliweza kufurahia na zaidi ya hayo, nikaweza kujihisi kwamba nimetimiza ndoto yangu ya kuwa mahali ambapo mandhari yako sawa. Kwa hivyo kwa sehemu zote ambazo nimetembea msitu huo wa Amazon kule Brazil, Ilifanya nikajihisi kwamba ni mahali pazuri mno na nikasikia nimeridhika moyoni.

Naam, najua kuna vita mtandaoni ya kati ya chai na kahawa. Lakini kwangu mimi napenda chai. Kwa sababu jambo la kwanza nimelelewa sehemu ambayo chai inakuzwa. Hata ingawa kahawa bado inakuzwa lakini mtindo ambao nimelelewa nao ni wakahawa. La chai samahani. Na ninapenda chai sana sana. Na kunywa chai ya ambayo imeandaliwa kwa maziwa na imewekwa sukari. Na pia ninapenda kuinywa nyumbani ama hotelini. Kwa sababu chai inafanya mimi kusisimka. Na kini kahawa inafanya moyo wangu kupiga sana kwa hivyo sipendelei kahawa. Na kwa hivyo ni napo kunywa chai, ni nahisi niko sawa. Na wakati mwingine bila chai, najipata ni naumwa na kichwa. Inabidi wakati mwingine ni meitafuta. Na kwa hivyo, imenipa uraibu ule wa kunywa wa chai. Lakini kati ya chai na kahawa, mimi napenda chai. Lakini bila chai, wakati mwingine najipata nikiumwa na kichwa.

Ninapenda sana kulima bustani. Mimi ni mpenzi wa maua, mimi ni mpenzi wa matunda yanayoandamana bustanini, na wakati mwingi ninajipata kwa bustani, nikinyunyizia maji, na kupanda mimea mipya ambayo nimetangamana nayo, na jambo hili linanipa fahari, jambo hili pia linanipa utulivu wa moyo, kwa sababu wakati mwingine unapokuwa unaondokea kazini. Kufanya hili linafanya akili yako kuwa pamoja. Na wakati huu napata msongo wa mawazo umekuondokea. Kwa kweli napenda kulima bustani.

Napenda kula samaki, na moja wapo ya nyama ambazo napenda sana ni moja samaki. Samaki ndi nakula zaidi, napenda samaki kuliko kuku, ngombe ama mbuzi, ama kondoo. Kwa sababu nyama ya samaki ina virutubishi vingi, vinavyosaidia mwili. Na vilevile, inasaidia hata kama sio rahisi kupata, ni rahisi kutengeneza. Na pia kwa wale wanaopenda uvuvi kama mimi. Kwa hivyo kupenda samaki pia kunaandamana na kule kupenda uvuvi. Na samaki ambao napenda sana ni samaki aina ya trout Trout anapatikana kwa mito yenye maji baridi na maji fresh kule milimani. Na kwa hivyo mimi ninaekaa katika karibu na mlima Kenya. Ninavua samaki huyu. Na pia ni kwa mashamba yanaokuza nanunua pia. Na pia napenda tilapia. Na samaki wengine samaki ni mtamu. Na ninapenda kula samaki kwa ugali. Samaki kwa viazi. Karai. Na nafurahia.

Kwanzia nikiwa mdogo nimefunzwa kuwa mtu wa kuwahi na kwa hivyo mimi sio mtu wakuchelewa. Mimi ninawahi, kazini, kanisani, mikutano, au sehemu yote ile ninaoenda kwa wakati. Na kwa hivyo sana inanisumbua sana wakati mtu mwingine amenichelewesha ama ninashugulika shughuli fulani lakini mtu achelewe. Kwa maana mimi ni mtu wa kuwahi na nimekua na tabia hiyo kwanzia utotoni mwangu nikisoma nikiwa shuleni na hata wakati huu wa kazini mimi ni mtu wa kuwahi.

Kuna mambo mengi nimejifunza maishani, nikiwa shuleni, baada ya shuleni kazi, sehemu ambazo nimetembea. Lakini hekima ya bibilia imenisaidia sana maishani. Maana nimeepuka mambo mengi na mitego mingi ambayo ingenifanya kukuwa mtu ambaye amebugia pombe, vileo na mambo kama hayo. Kuwa na marafiki wabaya na kuwa kwa mambo mengine ambayo hayapendezi na hekima hii ya Bibilia ambayo imenipeleka nchi nyingi na kuhubiri. Imenisaidia pia kuwa na mwelekeo chanya wa maisha. Nimeweza kuondokea uasi wa maisha kwa kufuata maadili ambayo hekima hii imenipa kwa wengi huenda ikaonekana siyo hekima lakini kwangu hekima ya maandiko matakatifu ya Bibilia. Imeweza kunisaidia na ikanifunza mambo mengi sana katika maisha haya. Na ambayo hadi wa leo najivunia na ambayo pia maadili mengine nataka kuaridhisha kwa watoto wangu.

Kazi yangu ya ualimu inahitajikuwa na muda na kwa hivyo ninakua na uangalifu mkubwa sana kazini. Kwa sababu muda unahitajika kufuatwa na somo moja huwa dakika arobaini. Kwa hivyo ninajikita kwa kufuata muda huo kwa kuhakikisha kwamba ninafanya shughuli zinazo hitajika kwa muda fulani. Na pia ninafuata kengele inayonisaidia kufuata vipindi vya shule.

Naam, nimefuga wanyama wengi, niko na mbwa, niko na kuku, niko na paka lakini mnyama ambaye napenda sana kumfuga ni ni ndege kasuku. Ninataka kumfuga, sijamfuga lakini nataka kumfuga. Na ni ndege ambaye ni maridadi kwa mtazamo wake. Anayo marangi, ambayo ni ya kupendeza. Na pia ni ndege ambaye anatabia ya kuwaiga watu. Anaiga sauti za watu. Na kwa hivyo ukiwa naye nyumbani anakuiga kwake kwa sauti. Anafurahisha. Na pia kwa kuiga kule kwa sauti anafanya mtu kucheka na kukufurahisha. Na unaweza tumia wakati wako. Pamoja na mnyama huu kupitisha wakati. Ni mnyama pori, lazima niweze kuwa na leseni kutoka kwa shirika la wanyama pori la KWS huku Kenya. Lakini ninapenda hata ingawa ni mnyama wa porini ningetaka kumfuga. Kwa sababu anatangamana vizuri na binadamu, hana uoga. Na pia ni mnyama ndege anayependa kuiga sauti.

Naamu, minapenda sana kutembea msituni, kwa sababu msitu ni mandhari halisia, ambayo inakupa hewa safi, sauti za ndege, sauti za maji yakitirika, na mambo kama hayo. Na jambo hili nimekuwa kivutio changu kwanzia ujana wangu. Na sahemu kama hiyo inanipa wakati wa kutafakari. Na ninapo kuwa kwa mazingira kama hayo naondokea kelele. Ninaondokea mambo mengi ambayo yananipa mawazo. Na nikirudi nyumbani ninajipata kwamba wakati huo umeniondolea msongo wa mawazo. Umenipa furaha na nguvu nyingine mpya ambayo ninatumia kuendelea na maisha. Kwa hivyo msituni kutembea. Uwe msitu halisia. Uwe msitu uliopandwa. Ni sehemu nzuri inayokuwa na hewa safi inayo kubali kutangamana na mandhali halisia bila tatizo lolote.

Wakati mwingi, ninafurahia maoni kutoka kwa watu wengine, maana hiyo ni sehemu ya kazi, na unapokubali maoni ya watu wengine, inaonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye ako tayari kusoma ama kujifunza. Na ili kujifunza kwa mambo haya, ninapokea maoni kwa watu wengine, na ninayachukulia na uchanya unaofaa, maana huenda wana kusaidia kukua, kupokea maoni ya watu wengine, yananisaidia kukua mimi binafsi, na naweza kutimiza malengo yangu pia.

Ninapenda sana chumba cha sebule, maana hapo sebuleni ndiyo ninapo changamana na watoto wangu, ninapo changamana na mke wangu, ninapo pia vitazama vipindi ninavyo vipenda. Kwa hivyo hapo ndiyo napata nafasi nzuri ya kuweza kufanya mambo ambayo ninayo yapenda. Na katika chumba hiki ni chumba ambacho kinaweza kufanyiwa shughuli nyingi. Wakati mwingine tunalia pale, wakati mwingine tunazungumuza pale, tunapiga gumzo. Marafiki na watu wa familia tunatangamana pia pale. Na nikiwa sehemu hiyo ni najihisi niko sawa kuliko sehemu nyingine yoyote ya nyumba yangu.

Wakati mwingine inabidi uweze kutia wengine motisha au moyo na ninafanya jambo hili naam kwa kuwaonyesha kwamba mambo yote yanawezekana. Hususa semu ya kazi, kuna wakati jambo linaonekana kama ni gumu haliwezi fanyika, lakini kuwatia wengine moyo kwa kuwaonyesha kwamba yote yanawezekana, pia tunasoma maandiko na tunaomba pamoja. Na vile vile tunafanya shughuli tunazozipenda pamoja. Na ili kusahao stress ambazo tunapata kazini. Na kwa hivyo, ninapo kuwa kazini, ninapo ona wengine wanalemewa ninawatia moyo kwa maneno mazuri na maneno ya kuwapa matumaini kwamba mambo haya hata ingawa yanaonekana magumu yatawezakana mwishowe.

Jambo lililo nilemea sana ni kufanya mazoezi kwa sababu ya aina ya kazi ninayo fanya na sehemu ninayo kaa. Lakini hata hivyo kuanzia mwaka jana mwezi wa agosti nimekuwa nikijaribu kufanya mazoezi ya kuruka kwa kamba. Na ninafanya mazoezi mara kama tatu kwa juma iwe asubuhi ama jioni. Na wakati mwingine nakimbia sehemu hapa nje tu. Na pia kuna mazoezi ya viungo vya mwili. Kunyoosha viungo vya mwili. Pia nafanya mara moja kwa siku ikiwezekana.

Ninapendelea t-shati kwa sababu t-shati inaondoa mtu kuonekana kama ametoka ofisini, lakini t-shati ni mavazi tu ya kawaida yanayo valiwa na kila mtu na unayoweza kufanya nayo shughui nyigi. Maana shati navaaa wakati naenda kazini na wakati mwingine wakati ninapo enda kanisani. Lakini kuna shati zingine zinayo valiwa tu kwa mambo ya kawaida. Shati zingine lakini kwangu mimi napena tishati sana zaidi ya shati.

Ninapenda hali ya hewa ambapo kuna jua, maana wakati huo ninaweza kufanya mambo kadhaa, ninaweza tembea msituni, ninaweza enda shambani, ninaweza enda na watoto wangu kucheza, lakini hewa nyingine wakati kuna mawingu, kunapata baridi, kukiwa na mvua, ama upepo, kuna shughuli ambazo hazifanyiki vizuri. Hali ya anga ikiwa tulivu bila upepo na kuna jua ambalo jua ambalo halichomi sana sio jua la utosini. Jambo wakati huo ninaupendelea maana kuna mambo mengi ninayoweza kufanya hasa shughuli za kule nje.

Lengo langu la mda mrefu ni kwamba niweze kufanya kazi yangu vizuri na niweze kupandishwa cheo kazini. Maana ni kwa katika kupandishwa cheo, nitaweza kuongezwa mshahara, vile vile nitaweza kupanda ngazi za kikazi. Na vile vile pia nitaweza kuwa nimetimiza lengo langu ku la ambalo nimekua nalo kuanzia nikio mdogo. Kwamba ningetaka kuwa mtu mashuhuri kazini ama katika nchi yetu.

Mimi ni mtu anayezingatia afya sana, na kulingana na afya inatuambia kwamba ni sawa kunywa maji takriban gilasi nane kwa siku. Hio ni kama lita mbili na kwangu mimi mwenyewe ninatimiza lengo hilo, nahakikisha kwamba nimekunywa maji kati ya lita moja na lita mbili na nusu kila siku. Na jambo hilo linanisaidia kuwa na afya nzuri. Na kuondoa machangamoto ambazo zinaletwa na kukosa maji mwilini. Na pia kwa kusoma vitabu vingi, ninaona kwamba jambo hili linanisaidia sana kuweza kuwa mchangamfu, lina saidia ngozi yangu kuwa laini, lina nisaidia pia figo zangu kuweza kuwa sawa na damu yangu mwilini kuwa sawa kila wakati, na ni vizuri pia watu wengine wakiiga jambo hili la kunywa maji gilasi nane takriban nane kila siku, unaeza kunywa zaidi au chini yake kulingana na uzani wako.

Ninapenda sana kuendesha baiskeli kwa sababu ni mojawapo ya mambo ninayofanya kusisimua viungo na ya kuweza kufanya mazoezi. Na nimeendesha baiskeli kuanzia nikiwa kijana mdogo na hata sasa hivi ninapenda ninayo baiskeli ninayotumia kuendesha. Lakini napenda kuendesha sehemu ambayo hakuna magari mengi, sehemu msituni, maana jambo hilo linanifaa na pia linanisaidia kuweza kuwa na afya yangu kikamilifu na linaniwezesha pia kuwa na wakati wangu binafsi wa kuweza kutimiza malengo yangu ya kiafya.

Ili kushirikiana na timu, nimehakikisha kwamba tunapeana muda wa kila mtu kutoa maoni yake, maana maoni ya kila mtu ni muhimu. Kwa hivyo kila mmoja wetu tunachukua maoni yake na tunaeza kuiweka pamoja na ili mawazo hayo yetu yote pamoja yanatusaidia kuwa na njia mwafaka ya kuendelea. Kwa hivyo jambo lingine ni kuheshimiana, msipoheshimiana kutakuwa na vurugu. Na vurugu hiyo haitaweza. Jambo lingine ni kwamba ninahakikisha kwamba naleta amani. Kila wakati ambapo tunapata kwamba wengine wetu wameweza kuumizana roho. Nahakikisha kwamba tumeweza kuleta amani kwa kuweza kuleta watu pamoja. Na jambo hilo ninafanya vizuri. Jambo lingine ni kufanya mambo pamoja, maombi kwa pamoja, kuanza kila siku kwa maombi na kuweza kufanya mambo pamoja bila kutoka kwa njia ambayo mmekubaliana kama timu.

Mawasiliano na wafanyikazi wenzangu yanafanyika sana sana kwa ana kwa ana kwa sababu wengi wa wale ambao tunaofanya kazi tuko pamoja lakini tunayo mawasiliano mengine tunayofanya kwa njia ya simu. Hasa wakati ambapo mmoja wetu ako mbali. Lakini mengi ni kwa ana kwa ana na inatusaidia kuweza kumsoma na kumuelewa mwenzako. Maana akiwa pale unaona hisia zake na unaweza ona jinsi ambavyo amechukulia ujumbe ambao umempa.

Ninasafisha vifaa vyangu kila baada ya kazi maana vifaa vingi vinahitajika hasaa vile vya kufanya kazi nje kama vile vya mchanga jembe na nini. Lakini vifaa vingine vya nyumba ambavyo havitumiki sana na uchafu navifanya usafi kwa mara moja kwa juma ama mara moja kwa mwezi kulingana na ni kifaa kipi na wakazi yake ni gani.

Naam, marafiki wengi wapya tunaonana mtandaoni na wengine kupitia shughuli za kikazi na wengine kuweza kutambulishwa na marafiki ninao kwa sasa. Kwa hivyo marafiki wangu ninapata kwa njia hizo tatu, mtandaoni, kazini na pia kwa kutambulishwa na marafiki ninao ninao kuwa nao.

Ninapokuwa nyumbani na niko katika hali ya furaha napenda kupumzika na kujipa muda binafsi baada shughuli za kila siku. Mara nyingi hutumia muda kuskiliza muziki, kutazama vipindi au habari au kusoma ili kutuliza akili. Pia napenda kushirikiana na familia, kuzungumza nao, kushiriki vicheko, jambo linaloongeza furaha na mshikamano kwa familia. Wakati mwingine, ninajihusisisha na shughuli za kujiburudisha au kujijenga kama kufanya mazoezi mepesi, kupanga ratiba au kufanya shughuli ndogo za nyumbani. Hii hunisaidia kuendelea kuwa na utulivu wa mawazo na mwili.

Napenda chakula cha jadi kwa sababu ni cha asili na chenye lishe. Ninapendelea vyakula kama ugali, mboga za kienyeji, kama kunde, managu, terere, pamoja na nyama ya kienyeji. Vyakula hivi hunikumbusha utamaduni wetu na vina ladha ya kipekee. Vilevile kuna vile chakula kama vile nduma, mihogo na viazi vitamu ambavyo ni vyakula asilia. Vinanisaidia sana. Kuweza kuwa na lishe bora na afya nzuri.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni tenisi kwa sababu ni mchezo unaochanganya mazoezi ya mwili makinu akili na hata mirama. Tenisi hunisadia kuimarisha afya ya mwili, kuongeza wepesi na kukuza wezo wa kufanya maamuzi ya haraka. Pia ni mchezo unaofurahisha na wenye changamoto.

Naam nashaerehekea mwaka huu mpya kwa kutembelea nyanya au bibi yangu ambaye anahitaji ana umri mkongwe wa miaka themanini. Na tunakula pamoja na familia yangu pamoja naye. Na vile vile tunashugulikia wale ambao wasiojiweza. Tunachagua familia kadha ambao tunanunulia chakula. Na hili wajihisi pia wao wamekumbukwa. Hiyo ndiyo njia mwafaka ambayo tunatumia kukaa na mmoja wetu ambaye anatuhitaji kwa uzee wake. Na pia kuwatembelea majirani wetu. Pia wanao hitaji kuongozwa na kusaidiwa.

Naam, mimi ni mkristo na ninaamini kutoa sadaka na michango na natoa sana sana kwa kanisa langu na pia michango mingine mtandaoni ninayoona inahitaji usaidizi wangu na hii yote inanisaidia pia kuhakikisha kwamba ninatenda wema kwa jamii yangu maana unapotenda wema pia wakati mmoja unakumbukwa. Hilo ni jambo ambalo naamini. Kwa hivyo kwangu ni naamini kutoa zaka na sadaka na hata michango iwe kanisani au hata nje ya kanisa.

Ninapenda kusafiri, lakini napenda kusafiri mahali tulivu, mandhari ambayo ni halisia, kwa sababu ni mahali ambapo ninatuliza akili yangu. Pia napenda kutembea mbuga za wanyama, maana kuona wanyama wenyewe, ni jambo ambalo linanipa akili yangu utulivu. Pamoja na familia na watoto wangu, ambao najua nafurahia mambo haya na mandhari haya. Hili pia linakupa nafasi ya kushukuru Muumba wetu, kwa hivyo jambo hili linanisaidia lakini sipendi kutembea mijini ila napenda kutembea mahali ambapo kuna uhalisia wa mandhari.

Wakati wa siku za mvua, ninapendelea kukaa ndani ya nyumba na kufanya shughuli zinazohitaji utulivu. Mara nyingi hutumia muda kusoma vitabu au makala, kusikiliza muziki au kutazama vipindi vya televisheni. Shughuli hizi hunisaidia kupumzisha akili na kufurahia muda wangu bila usumbufu. Ninapenda mvua kwa sababu mvua unatusaidia kukuza vyakula na kuhakikisha kwamba eneo letu, liko sawa, kijani kibichi na mvua uko sawa. Wakati wa mvua ninatumia kupanga ratiba zangu. Lakini wakati mwingine ninapata kwamba mvua enyewe umeharibu ama umeweza kupangua mipango yangu. Maana kuna shughuli kwa mfano kuenda kutembea na watoto nje. Siwezi kufanya hivyo wakati wa mvua. Wakati mvua unanyesha, sauti inayotoka pale ni sauti nzuri. Na wakati mwingine inapata mtu amelala kwa sababu inaliwaza akili. Na kuliwazwa kule unajipata wakati mwingine umesinzia. Pia napenda kutumia wakati huu kufikiria malengo. Kujihusisha na shughuli za kujijenga kama kujifunza jambo jipya au kufanya kazi ndogo za nyumbani. Wakati mwingine natumia kuzungumza na familia au marafiki ni jambo linalo ongeza mshikamano na kuleta furaha. Kwa hivyo wakati wa mvua una shughuli nyingi. Hata kama kuna mipango inapanguliwa kuna mambo mengine ninayoweza kupanga.

Kusema ukweli, sipendi kutembea kwa miguu. Hii ni kutokana kwamba mara nyingi tulipokuwa wachanga, tulitembea miguu, kwenda mahali, kwenda mjini, kwenda kanisani ata mbali. Ilikuwa vigumu sana kuwa abiria gari. Na kwa hivi wakati niliponunua gari, nikanunua baiskeli, nikanunua pikipiki ya umeme. Nimekuwa sana sana sitembei kwa miguu. Lakini nimeweza kusoma na nikaelewa kwamba kutembea kwa miguu wakati mwingine unasaidia mwili kuondoa mafuta ambayo hayafai kwa mwili na pia ni sehemu ya mazoezi na kwa hivyo ninajitahidi sana kuanza kutembea kwa miguu.

Mara nyingi, ninapata nikicheza na watoto wangu, maana wako katika ile hali ya michezo, tunapata na tunatafuta wakati ambapo tutaenda nje pamoja, tucheze na wao, wakati mwingine mama yao anajiunga nasi, na ni sehemu ya kukuza ubongo wao na wangu pia, na pia ni sehemu ya afya na kufanya mazoezi.

Kuna vyakula vingi ninavyo vipenda, lakini chakula ambacho nakipenda kukila ni samaki kwa ugali. Kwa sababu samaki ni ana manufa mengi. Kwa mfano samaki aina trout ina omega tatu, ambayo ikona manufaa kwa ubongo na pia kina ladha nzuri. Nilikula chakula hiki juma lililopita. Kwa sababu nahakikisha kwamba kila juma nimepata mlo ninaoupenda sana sana samaki. Na nikikula aina ya mbuta ambayo tunampata katika magharibi mwa Kenya. Na ninapenda sana kukila kwa sababu ya afya. Na urahisi wa kutayarisha na kuandaa chakula hiki. Na pia kuna urahisi wa kukipata maana mimi napenda kuvua samaki wakati mwingine. Na kwa hivyo nikivua samaki naenda kumla pamoja na ugali. Na jambo hili linanisaidia kwa sababu nilipokula mara ya mwisho juma lilopita nahakikisha kwamba hata juma hili nimeupata mlo.

Nilizaliwa katika mji wa Nairobi. Na hapo ndipo mama yangu alipokuwa kwa shangazi yake. Na Nairobi ni mji ambao unavutia. Na kutoka hapo nikahamia mji wa Nyeri hapo mambo yalikuwa sawa. Lakini utotoni mwangu nakumbuka nikicheza na watoto wengine. Maana mimi ndiye wa kwanza kwetu ndiye kifungua mimba kwa hivyo sikuwa na ndugu wa kucheza nao nilicheza na watoto wa majirani. Na mji huo ukakuwa maalum kwangu nahitaji kurudi hapo wakati wowote ule. Nitakapo kuwa na staafu niishi pale baada ya kuwalea watoto wangu.

Ndiyo, nahifadhi kitu cha thamani, nimeweka mawe ya thamani ukipenda gemstones kwa sababu yana thamani ya kipekee na pia uekezaji wa muda mrefu, mbali na thamani ya kifedha, baadhi ya gemstones yana umuhimu wa kihistoria na kiasili, jambo linaloyafanya mawe yawe ya pekee kwangu. Ninahifadhi kwa uangalifu, ili kudumisha ubora wake, kuyalinda dhidi ya uharibifu na kuhakikisha usalama wake. Kwa ujumla nahifadhi mawe haya kwa sababu yana dhamani ya kudumu. Na yanaweza kuwa muhimu hata kwa vizazi vijavyo. Nilipata mawe haya, nilipokuwa naenda nchi mbalimbali. Nilihakikisha kwamba nimetafuta, kwa mfano nimetafuta nchi ya Brazil nimetafuta nchi ya Misri, nimetafuta nchi ya Botswana, nimetafuta nchi Afrika Kusini na zingine.

Hili ni moja wapo ya mambo ambayo sipendi kusubiri kwenye mistari. Iwe ya benki, iwe ya maofisi, iwe ya chakula, hata nilipo kuwa shule. Sijapenda kupanga mstari mahali na jambo hili uni umiza moyo. Lakini hata hivyo unapoenda kwa taasisi za kiserikali. Unajipata tu umepanga mstari na unabidi umesubiri. Lakini hili ni jambo ambalo lina nikela sana. Na kama kuna njia kuepuka kusubiri kwenye mstari, ninafanya jambo hilo.

Naam, nimeweka picha zangu halisi ya mtandaoni. Hii ni kwamba ninahakikisha kwamba ninauhalisia. Na kwamba mambo na shughuli ninazofanya pale. Watu wanapotafuta wanaona mtu halisia. Sijaona aibu yoyote ya kutoeka picha zangu mtandaoni. Mitandao yote kutoka Whatsapp, kutoka Facebook, Instagram, TikTok. Nimeweka picha na video zangu halisia na hata za familia yangu. Sijaona shida yoyote na kueka picha kwa mtandao.

Napendezwa sana na sherehe yangu ya siku ya kuzaliwa, maana inanipa wakati wa kukumbuka mahali ambapo nimetoka, na sherehe hii hufanywa kila mwezi wa mei, na nahifurahia sana pamoja na familia, lakini sasa hivi nimeanza kupendezwa pia na sherehe za kuzaliwa kwa watoto wangu, ambapo tunasherehekea pamoja, na tuna hakikisha kwamba watoto hao wamefurahia, na kushukuru maulana kwa wakati ambao wametupa.

Nam muda wangu wa bure. Baada ya kazi ama wakati wa likizo, nautumia vizuri kuwa pamoja na familia, wakati mwingine naenda kutembea msituni, sehemu ambayo ina mandhari halisia, na jambo hili linanisaidia sana kwa kuunda msongo wa mawazo. Jambo lingine ni kwamba njiingiza kwa shuguli za kivuvi. Ninapochukua ndoano na mitego yangu naenda mtoni. Nafanya jambo hili tu kujifurahisha wakati mwingine nashika samaki na kuwarudisha mtoni. Ishara kwamba jambo hili nalifanya tu kama njia ya kupitisha wakati na kuburudika. Wakati mwingine natembelea marafiki na jamaa ili kuwajulia hali na tuweze kuzungumza na tuweze kujuliana hali.

Ninatumia muda takriban masaa mawili, matatu hivyo kwa mtandao, ikijumulishwa, hasaa siku zile za kazi. Kama sio kazi ni masaa kama matano hivi, ninatumia kwa sehemu kadhaa za mtandao, kutafuta kazi, kuingia kwa mitandao ya kijami, mawasiliano na watu wengine na kutazama video kwa mitandao kama vile. YouTube. Mambo haya ninafanya kama nina wakati. Kwa siku ambazo niko na kazi, masaa mawili hadi matatu kwa kijumla. Na siku ambazo siko kazini masaa mawili, matano hadi sita hivi kwa kila siku. Ni masaa mengi lakini pia ninatumia muda huo kutafuta kazi. Na mambo mengine ya kujiendeleza.

Kuna mambo mengi ninayo penda kuhusu mtaa wangu. Mta wangu ni kwamba unamazingira safi na hakuna kelele. Haitha ninapoishi kuna utulivu mwingi na mandhari mazuri ya kupendeza. Sehemu tunayoweza kutembea na watoto na sehemu ambayo iko karibu na msitu na mto ambapo naweza enda kubarizi na kueza kutembea kupitisha wakati. Ili kuondoa msongo wa mawazo.

Ninapenda muziki aina ya country music. Muziki huu naupenda kwa sababu una culture nzuri ya wale wafuga ng'ombe na farasi kule ulaya ama kule marekani. Na jambo hilo hunifurahisha muziki kama vile wa Kenny Rogers, Don Williams, Alan Jackson, Dolly Patton. Na wengine waimbaji ambao ni chipukizi katika uwanja huu napenda sana. Muziki huu unaleta dhana ya wosia ambapo wale country boys wanatoa wosia kwa watu na kwa hivyo naupenda sana nauenzi na jaribu pia kwekere. Muziki mwingine naupenda ni muziki wa nyimbo asilia ama hymnos. Nyimbo zile zilizo imbwa na watu wa protestant wakati huu na mimi kama adventista wa sabato napenda nyimbo hizi na tunaziimba kwa lugha ya kingereza, kiswahili na hata lugha zetu asilia.

Naam, ninasoma gazeti na magazeti ninayosoma ni ya luga ya kiswahili na kingereza. Kwa mfano kwa kiswahili kuna gazeti la taifa leo, kingereza kuna Daily Nation, East Africa Standard na zingine. Na jambo ambalo napenda kwa gazeti ni kwamba ujumbe unaousoma ni ujumbe wa ukweli, pasi na mambo tunaosoma kwa mitandao, na kwa mtu ambaye anapenda kusoma vitabu kama mimi kusoma gazeti, kunanipa mwelekeo mwingine ambapo sasa nasoma taarifa. Na kusoma taarifa pale sasa ni kwa upana. Kando na hile ambayo tunapewa kwa televishini ambayo haina mambo mengi. Taarifa ya gazeti imeandikwa kwa ustadi. Na maelezo ni mengi na kwa hivyo ujumbe huu tunaupokea kwa kina. Jambo lingine ni kwamba kwa magazeti haya hua na mambo ama makala fulani ambayo huchapishwa. Na yanayo zungumzia mambo fulani kwa mfano kuhusu gari, kuhusu mahusiano, kuhusu afya, kuhusu mapishi. Na nyanja zingine mbali mbali za kibiashara kwa mfano na kwa hivyo inakua virahisi sana kueza kupata ujumbe unaotafuta na unausoma kwa kina na kupata kwa mfano ninapenda makala ya afya, yanayoletwa na madaktari, ama watu wenye weledi huo. Na mambo haya yananisaidia sana kujua jinsi ya kukaa, jinsi ya kuzuia magonjwa fulani. Kuna mambo ninayo, kuna toleo la gazeti fulani, nitasoma jambo fulani. Linisaidie kwa tatizo ambalo naona kwa mke wangu, kwa watoto wangu. Na inanisaidia sana. Kwa hivyo kusoma gazeti, ni jambo linalo onekana na wengi kama limepitwa na wakati, lakini kwa kuhifadhi, jambo hili la kusoma. Ninahisi kwamba gazeti ni moja wapo ya mambo ambayo, tunafaa kuwa tukizingatia na kusoma kwake sio bure tu kuna manufaa mengi, hata kwa elimu, hata ya watoto wetu, na sisi wenyewe na hata wakati kupitisha wakati na kuondoa mambo mengi na fikira nyingi na msongo wa mawazo.

Katika kipindi chawasiwasi, kuna mambo mengi ambayo ninafanya na mambo haya ni zaidi ya hayo ni kutafakari na kuomba maana hili hurudisha moyo na kama mtu alikuwa ametamauka ina wapa tumaini. Jambo lingine nafanya ni kuzungumza na rafiki, wakaribu, ama mtu mmoja wa familia, na ili kujaribu kutatua jambo ambalo linaleta wasiwasi huu. Mara nyingi watu wanaingia kwa msongo wa mawazo, wanapopata wasiwasi, lakini kwangubi nafsi, vile nafanya na zungumza na watu wengi. Na jaribu kujishirikisha na mambo ninayo penda kufanya kwa mfano kuvua, kutembea kwa mazingira asilia, msituni na kucheka na watoto na kucheza na wao na jambo hili linaondoa wasiwasi huu lakini kama niko kazini na niko mbali na familia na jaribu kuzungumza na rafiki na jaribu kujishughulisha na mambo mengine kama vile uimbaji kusikiliza muziki wakati mwingine kuna fanya mtu a sahau na jambo linalo leta wasiwasi kutazama cinema kuingia mtandaoni na mambo kama hayo ambayo wakati mwingine yanatuzuia kuingia kwa mambo mengi ambayo yanatuletea msongo wa mawazo.

Ni napenda mchezo wa Kadanda na kwa hivyo timu ninayopenda inashiriki mchezo huu wa Kadanda na ni timu ya Chelsea kutoka kule uingereza hata ingawa niko Kenya tunafuata sana Kadanda ya uingereza. Na timu hiyo nilianza kuipenda mwaka elfu mbili na sita. Kwa hivyo sasa ni na miaka Takriban Miaka ishirini nikifuata timu hiyo na ninaipenda kwa sababu ya jinsi inavyo cheza mpira. Na historia yake na wakati nilipoijua ilikuwa na wachezaji wengi sana wa asili ya kiafrika. Kwa hivyo nilipenda. Na timu yangu ili nishangaza mwaka elfu mbili na mbili mbili wakati iliweza kushinda. Pasi na matarajio ya wengi kuweza kushinda kombe la bingwa barani ulaya. Pia mwaka elfumbili na ishirini na moja iliweza kufanya vile vile. Lakini mwaka huu huu tu mwezi wa july. Pala ambapo timu hii iliweza kuniparaha na kunishangaza sana ili pochukua klabu bora barani ama ulimwenguni kote. Kwa kuishinda ama kuilaza PSG kwa mabao matatu kwa nunge. Na jambo hilo watu hawa kutarajia maana PSG haikuwa imechapwa na timu nyingine yote. Hivyo karibuni. Na kwa hivyo jambo hili likaja kama jambo la kushangaza kwa watu wengi. Ninapenda mchezaji anayejiita Cole Palmer Cole Palmer ni mchezaji wa timu ya Chelsea. Anacheza nambari kumi. Na ameweza kufungia Chelsea mabao mengi sana. Na jambo hilo linanifurahisha kwa sababu ameweza kufanya timu hii kufanikiwa. Jambo ninalo hisi timu hili ikishinda nikwamba kuna raha sana. Kwa mfano juzi, tarehe ya jumapili, ambayo imepita timu ya Chelsea iliweza kutoka nyuma na kusababisha sare ya moja kwa moja na timu ya Manchester City. Na jambo hilo likanipa Fahari Moyoni na Furaha Tele. Kwa sababu ni jambo ambalo watu kutarajia hivi kwamba meneja wa timu hiyo alikuwa kesha futwa kazi. Na kwa hivyo timu hiyo kutoka sare na timu ambayo ilikuwa ina nuia ushindi na iko kwao nyumbani. Jambo hilo lilinipa furaha zaidi. Na ni timu ambayo nashabikia. Na sasa jambo la kushangaza ni kwamba mke wangu pia anashabikia timu hiyo. Kwa hivyo tukiwa nyumbani pamoja. Tunatazama timu hiyo ikicheza kwenye runinga. Lakini ni nanuia wakati mmoja nitaweza kusafiri hadi uingereza na kushabikia timu hiyo ikicheza.

Kinywaji baridi ninachopenda ni soda aina ya Sprite. Soda ya Sprite ikiweza kuwa baridi ina utamu wake na inanisaidia sana wakati ambapo na kula chakula moto, wakati wa mchana pia, wakati kuna jua kali baada ya kuogelea na mambo kama hayo, wakati wa matembezi. Ikiwa baridi inanipa msisimuko wakipekee na linanifurahisha sana ninapokunywa na ninajiburudisha.

Kwa siku, wakati ninapofanya kazi vizuri ni wakati wa asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema alfajiri, wakati akili imechangamka baada ya kulala, ninaweza kufanya kazi vizuri na wakati huo akili yangu iko sawa. Lakini kulingana na vile mambo yalivyo na mazingira, wakati mwingine mzuri ninapofanya kazi ni wakati watoto wamelala. Kama ni kazi mtandaoni, ninangoja watoto walale, maana hakuna usumbufu. Ili niweze kufanya kazi, kwa mfano kazi hii nafanya wakati huu ambapo watoto wako wanacheza. Na hata wakilala nitaendelea kuifanya ili niweze kuepuka usumbufu wao. Lakini wakati wa asubuhi najihisi niko sawa na nafanya kazi rahisi sana. Na nafanya kazi vizuri kuliko wakati mwingine wowote ule.

Juisi ama sharubati ninayoipenda ni tunda la karakara kwa kiingereza tunaita passion fruit. Karakara ni matunda ninayopenda kuanzia utotoni mwangu. Matunda yaliokuwa yamepandwa kwa ua la boma yetu. Na kwa hivyo, sharubati ile ikiwa baridi, iko sawa sana. Natengeneza wakati mwingine, wakati matunda hayo nayapata kwa wingi. Na nikitengeneza sharubati hiyo inanipa raha moyoni. Ninapotengenezea familia na inaniburudisha ninapoikunywa.

Besiboli ni mchezo ambao unaasilia ya marekani na ninaweza sema kwamba sijawahi kuucheza ama kushiriki mpira huo maana hapa nilipo ni vingumu kuupata. Lakini wakati mwingine nimeutazama kwa runinga na kwa hivyo inakua rahisi kujua mambo yanayozingatiwa unapouona. Lakini sina ujumbe mwingi kuhusiana na mchezo huu wa besiboli.